Kitu ambacho kinachonifanya nifurahi sana ni kwamba economy yetu iendelee kuwa njema zaidi na kwa kuwa opportunity za kazi kwa vijana zitaongezeka na hiyo ni kitu ambacho itaeza kubadilisha nchi yetu na ieze kutupeleka mbele kwa hivo nina matumaini mengi sana ya jinsi ambavyo nchi yetu itakavyoendelea huko mbele na venye pia sisi wenyewe kama tutakuwa tumefika kwa mahali kwa kuwa wazazi ambavo pia tutaweza kuwaelekeza watoto wetu waeze ku take advantage ama ku leverage zile opportunity ziweze kukawasaidia na tukaweza kulijenga nchi letu vizuri zaidi.

Yea ndio napenda mvua nikiwa mdogo sikuwa naipenda sana kwa sababu ilikuwa inafanya barabara ziharibike na kwa sababu nilikuwa naenda shule sikuwa napenda kutembea kwa matope lakini navyokuwa mkubwa nimekuja ku kukubali kuwa mvua ina umuhimu mwingi zaidi zaidi ya kuharibu barabara na kufanya kuwe na matope hii ni kwa sababu inakuza mimea yetu na sahii mimi ambapo nimekuja kutegemea shamba sana. Nimekuja kufurahia kuwa shughuli ya shughuli ya ukulima inategemea mvua sana na wakati mvua iko mzuri chakula kinakuwa kingi kwa hivo mvua mimi nimekuwa nikiipenda sana na pia mvua inasafisha hewa navyozidi kuzeeka nazidi kufurahia mahali ambapo hewa ni safi na wakati kumenyesha baadaye huwa tunapata hewa ikiwa safi zaidi kwa hivo mvua ni kitu ambayo naipenda sana.

Usiku kabla nilale, hua tu na kaa kwa simu na scroll kidogo ama naingia kwenye mtandao kwa laptop naangalia angalia hizi market zingine za trading hiyo ndio kitu ambayo hua nafanya ili niweze kujitayarisha kwa siku ifuatayo usiku kwangu ni ule wakati ambao nahitaji kupanga siku yangu ya keshoye niandike vizuri zile shughuli nitakazo zifanya na pia niweze kuwaza kuhusu siku ambayo imeisha na vitu ambavyo ningeweza kufanya vyenye sikuweza kufanya ambavyo nilizifanya zikakamilika na pia kunifunza ni jiweze kujifunza ambavyo naendeleza maisha yangu progress ya kila kitu na ambavyo nitakavyoweza kuimprove maisha yangu kwa hivyo usiku kabla ya kulala hukua wakati wa kupanga na wakati wa kuwaza kuhusu siku ambayo imeisha.

Mlo ambao na ukumbuka kwa muda mrefu ulikuwa wakati ambapo tulienda kwenye familia kulikuwa na okesheni ya familia ilikuwa kule subukia Nakuru county na kule kulikuwa na watu wengi sana kwa hivyo mlo ulibidi upikwe mwingi. Wamama wakijiji waliitwa kuweza kusaidia kupika kutoka asubuhi kabla wageni wafike halafu walipika chakula kingi sana kwa utamaduni zetu ambapo kuna okesheni watu hupika chakula aina zote na huo ndio mlo ambao watu hufurahia sana kwa sababu waweza kuchagua kile ambacho kina kufurahisha uweze kukila kuna chakula kama chapati, kuna wali, kuna pilau, kuna mukimo, kuna stew za nyama tofauti tofauti kuna greens pale, vegetables, vitu kama matunda yapo kwa wingi, kuna vinywaji kama soda na juice kwa hivyo pale kila mtu anapoenda kula ule mlo, kila mtu wanafurahia sana kwa sababu waweza chagua ambacho waweza kutaka kula na kila mtu atashiba na aweze kufurahia na ashirikiana kwa upendo.

Burudani yangu moja naipenda ni kunywa pombe ile tu nilianza nikiwa nikiwa shule shule kuu ya pale university na hiyo tu ilianza kama tuko marafiki tunaenda kujiburudisha pale na ni kitu ambao niliweza ku kuona ina manufaa yake kama mtu anaeza kukunywa kwa kiwango ndiposa niliwezanga kuona ni kitu ambao naeza tumia kama naeza jipanga especially ndio nisiweze kutumia pesa mingi sana kwa enyewe ama ieze kudhuru health yangu na ama urafiki wangu na watu wengine kwa hivyo ni nilianza na napenda kuburudika kila wikendi na hio ndio shughuli mi napenda.